Ndiyo, napenda mziki wa jadii. Mimi kabila yangu ni Luhya na napenda kusikiza mziki wa Luhya zile za kitambo kabisa, hizo ndio napenda na baadhi pia ya mziki za kijaluo huwa naziskiza wakati wakati niko njiani naelekea mashinani kuona wazazi.

Sera ya kampuni ambayo mi huiona muhimu sana ni sera ya kazi na likizo. Kwa sababu hii sera huu hutupa fursa ya kuenda likizo wakati unaofaa na hutusaidia tusichoke sana tukiwa kazini. Kwa sababu ukifanya kazi sana uchoke akili hutatimiza malengo yako kazini kwa njia inayofaa.

Mimi kuhifadhi pesa, kama nina hela kidogo ambayo nahitaji kuhifadhi huwa sana sana nahifadhi kwenye benki. Nina akaunti na benki ya loop ambayo hunisaidia kuhifadhi pesa zangu. Na sana sana mimi huweka kwa lock savings nikiwa na pesa kama elfu mia moja mimi huweka kwa lock savings For like mwaka mmoja hivi na nitoe nikitaka kuitumia.

Mimi hufanya kazi ya online freelancing na stadi muhimu katika kazi yangu ni kutoa maelezo ya sauti na video. Yaani video annotation. Stadi muhimu ni zile zinazohitaji kusikilizwa kwa makini, kutambua sifa za sauti na kufwata maelekezo kwa usahihi. Hii stadi hunisaidia kuunda data bora kwa AI.

Ndiyo nafuata matukio ya kimataifa hasa yale yanayohusiana na kazi yangu ya kutoa maelezo ya sauti na video. Kama maendeleo ya AI na seminar za annotation kwa sababu hii hunisaidia kuboresha stadi stadi zangu. Matukio muhimu ambayo nimewahi enda ama kushudia ni uchaguzi wa marudio ya wa rais trump wenye ulikuwa november elfu mbili na ishirini na nne na kuapishwa January elfu mbili na ishirini na tano umeathiri sera za AI nje ya nje ya nchi.

Ndiyo napenda kusikiliza radio lakini si sana wakati nina travel ama wakati nimetulia mimi hupenda kusikiliza radio kama kama tuseme nina travel kutoka Nairobi hadi Mombasa Nitasikiliza radio karibu mara mbili ama mara tatu hivi kwa, katika hiyo safari. Na kama nimetulia pia mimi hupenda kusikiliza radio.

Kuwatia moyo wenzangu hulingana na hali waliomo kama mtu hajiwezi kihela na hapo chini kiimani huwa namsaidia na hela kama elfu moja elfu mbili hivi ili ajikimu mahali anapolemewa.

Nalinda faragha yangu mtandoni kwa njia rahisi na salama. Hasa kwa sababu kazi yangu inahusiana na sauti na video ya video nyeti pia. Hii inanisaidia kuepuka hatari wakati ninapofanya annotation. Njia nyingi huwa natumia kama VPN na data isio na jina. Huku pia kuna programu salama yenye mimi hutumia kama go login. Alafu kuna pia vidhibiti za siku zenye mimi hutumia kama mpangilio wa.

Mimi napendelea kitanda kizuri kwa sababu napenda sana usingizi wangu uwe usingizi mzuri na salama. Kitanda kizuri kitakufanya ulale vizuri. Usiamke na uchovu wowote mwilini.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa furaha na mazoezi ya kawaida hasa hapa nairobi. Naweza kupanda mboga za kama askuma wiki. Na pia nyanya. Bustani ina umuhimu nyingi kama hua na nipa na fasi ya kufikiria wakati nikisikiliza mziki wa kila siku. Au nikichambua sauti za ndege.

Mchezo ambao napenda kutazama ni mchezo wa kandanda ya mguu. Kwa sababu mimi pia ni mchezaji wa soka na huwa napendelea sana kutazama ili nipate new skills zenye nitawaona wenzangu wakifanya. Mchezo ambao nili wa kushangaza ambao niliwahi tazama ni siku Manchester United team yangu ilipiga Chelsea mabao nne nunge. Mchezo hizi huwa nazitazama nyumbani kwenye televisheni yangu. Tikuwa na marafiki ama na familia yangu.

Kushughulikia makosa kazini kwanza ni kukubali umefanya makosa. Nikishakubali natafta mawaidha ama maoni kutoka kwa wengine. Ili waniambie vyenye naweza improve kazi hiyo. Kama tuseme nime sija fanya kitu vizuri kulingana na maelezo niliyopewa. Naenda kwenye internet pia na google. Naangalia ni wapi penye naweza improve ama ni wapi nilienda vibaya na hapo. Na hapo mi hupata uhusiano mzuri sana na tajiri wangu.

Wakati wa msongo wa kazi huwa nachukua mapumziko mafupi ya kupumua kwa kina au kushikilia mziki na utulivu ili kurudisha mkazo pia natembea tembea kidogo au kuongeza maji baridi mwilini ili akili yangu irudi kuwa.

Huwa nangoja barua pepe kama mara nne tu mara sita kwa siku. Hasa za kutoka data force au upwork. Huwa zinatoka na maagizo ya annotation. Alafu kuangalia hizo barua pepe ama email huwa naangalia asubuhi jioni na mara mbili wakati kwa usiku hivi.

Nyama ninayoipenda ni nyama ya mbuzi, pia nyama ya ngombe. Lakini ya kuchoma napenda nyama ya mbuzi na ya kupika napenda nyama ya ng'ombe kwa sababu ukishapika ng'ombe huwa soft vizuri na inawezalika kwa kitoeo chochote kama mchele ama ugali.

Mimi ningesema huwa naongeza uzalishaji wangu wa kutumia mbini rahisi za kazi na nidhamu. Hasa katika annotation ya sauti na video hii ina nisaidia kufikia malengo ya siku kwa urahisi sana.

Ninapotaka kustarehe, mimi huoga na order bolt na naenda kwenye hoteli ya kifahari. Nakaa huko naitisha chakula mzuri nakula, pia naeza ongeza toti ya pombe ama pombe kidogo na nakunywa. Kaa hapo kati masaa mawili hivi, tu masaa matatu, nishamaliza naondoka na narudi nyumbani.

Mfanya biashara bora zaidi naye mjua ni ruto. Kwa sababu yeye ameuza inchi ya Kenya na tujafurahia kama wa Kenya. Kitu alichofanya cha ajabu sana ni kuuza inchi na to the highest bidar. Na bado wakenya tunahasira naye ametuharibia inchi na bado tunahasira naye. Sijifunzi kitu yoyote kutoka kwake. Lakini nina vitu nimejifunza za ku avoid. Kitu kama usiwe na tamaa sana maishani. Nahisi venye anafanya biashara ni njia duni. Njia isiyo sahihi na njia ya tamaa sana.

Somo nililolipenda shuleni ilikuwa somo la historia. Kwa sababu mimi napenda kuongelea vitu zilizopita. Napenda kujua watu wa zamani waliishi vipi, walikula nini, walivaa nini. Kwa hivyo mimi husoma historia sana kujua maisha ya kitambo ya our ancestors.

Napenda kusoma vitabu vya fantasia kwa sababu ni vitabu zinazonifundisha jinsi ya kuwa mkubwa, kukuwa na ego kubwa sana. Vitabu za fantasia hunisaikuni, hunisaidia kuwa na ego kubwa. Sana sana kitabu cha Lawyers of the Sea kimenisaidia kukuwa na ego kubwa. Kwa sababu ule mshirika mkuu anayeitwa David alikuwa mtu mzuri sana na mtu mwenye kujipigania.

Kumbu kumbu ya utotoni nayoikumbuka ni wakati mamangu alikuwa anatoka soko anatuletea mandazi, chips na vitu zingine kama vibanzi vya kukausha. Ilikuwa ni moment ingine mzuri sana kwa sababu alikuwa anatuonyesha upendo mkubwa sana kama watoto wake. Anikikumbuka hii kitu huwa inanisaidia kutulia na inafanya niwe na furaha moyoni.

Mimi muda wangu wa mwisho huwa nashughulikia kwa kupanga kazi mapema natenganisha kazi katika hatua ndogo. Halafu naweka tarehe ndani kabla ya tarehe ya mwisho kufika halafu nafuatilia maendelo ya kila siku. Nikiona nachelewa napunguza vitu visivyo na umuhimu. Halafu nakamilisha kazi muhimu kwanza. Naleta kazi kabla ya muda kuisha.

Ndiyo nimewahi fuga sungura na wanyama wengine hukaa sungura lakini sijui jina ni Guinea pigs. Niliwafuga nikiwa darasa la saba. Walikuwa wanyama wazuri sana kwa sababu walikuwa wananipa nyama wakiwa wengi tulikuwa tunachinja tunakula nyama na pia tulikuwa tunawauza tunapata pesa.

Mimi huwa napendeza na kujifunza ujuzi mpya. Napenda kusoma makala za taaluma. Nafuatilia kozi mtandaoni alafu ninatekeleza kile kinacho jifunza ninacho jifunza moja kwa moja. Hii hunisaidia kubaki makini na kuboresha uwezo wangu.

Chakula cha kigeni nimewahi kijaribu ni ni sushi na nilikijaribu china square huko thika huko thika road hakikuwa chakula kizuri sana cha kupendeza kwa sababu sikukila hata nilikijaribu kili kilitaste kama samaki mbichi. Na nikakitema kwa sababu kilinisikitiza sana moyoni hakikunifurahisha hata kidogo.

Ndio napenda hadithi za ajabu huwa zinanichochea fikra na zinanifanya kuchunguza mawazo mapya halafu pia napenda zile zilizo na mantiki na mwelekeo wazi wa matukio.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa novemba tarehe kumi na moja mimi huwa nasherehekea hii siku sana sana mimi na mpenzi wangu ama naweza sherehekea na marafiki pia. Sherehe ambayo nishawahipenda sana ya siku ya kuzaliwa ilikuwa ya mwaka wa elfu mbili na ishirini kwa sababu tulisherehekea watu wengi sana nilikuwa na familia yangu kubwa, wazazi na pia marafiki wenzangu. Na ilikuwa ya kufanisi sana ilinifurahisha sana. Tulikata keki na tukakula. Siku ya kuzaliwa ningependa kupokea zawadi. Siku ijayo ningependa kupokea kitu kama simu. Mtu angenipokeza simu ningefurahi sana.

Ndiyo nimewahi fikiria mara nyingi sana kuanzisha biashara yangu laa nilikaa chini nikachora mika nikapanga mikakati nikatafta hela na nikafungua biashara ya kufanyia wasichana urembo. Hii biashara nilifungua mwaka mmoja uliyopita na nilifungua kwa sababu nilikuwa nataka kuwasaidia warembo kuendeleza urembo wao na pia kuwasaidia wale wamama walio na low self esteem kupani kukua na uaminifu kwao.

Mimi chakula ninacho kipenda zaidi ni nyama ya kuchoma. Mimi hupenda ku kila kibandani kwa sababu hapo kibandani wao huchoma hiyo nyama vizuri sana na inakuwa soft vizuri. Ladha yake hua tamu sana, siwezi elezea lakini ladha ni tamu mzuri yenye hunipendeza sana. Mara kwanza nilipo kila ilikuwa miaka kumi iliopita na nilikila babangu alikinunua na ilikuwa nyama kupendeza sana.

Nikitazama nje ya dirisha langu naona barabara nyembamba. Kuna nyumba ya ghorofa yenye iko karibu na hapo. Kuna miti ya mwembe iko kando ya uzio. Asubuhi kuna watu wanaenda kazini, joni magari hupungua kabisa. Halafu pia wakati wa mchana, mwanga huwa mkali. Napenda kutazama nje asubuhi mapema. Hewa hua tulivu, ndege husikika halafu wakati wa mvua arthi hua na matope na miti huwa ya kijani zaidi. Nikitazama nje nahisi utulivu pia hunisaidia kupumzisha akili. Hunipa muda wakufikiria kwa utaratibu.

Mimi muziki ninao upenda ni muziki wa kibongo. Kwa sababu huu mziki hunisaidia kusikiliza na nifikirie sana. Kwa sababu umeundwa kwanjia ya ubunifu sana. Kuna msanii kama diamond mwenye anajua kuimba sana. Akiimba unafikiria kuhusu mapenzi ni wapi unafanya vibaya wapi unaweza improve.

La hasha sijawehi jifunza kupiga guitar kwa sababu sijaikuwa na hiyo curiosity ya kuenda kupiga guitar. Mimi vitu nimefanya ni kucheza kandanda sana na ilichukua time yangu nyingi sana na singepata time yoyote ya kufanya vitu zingine mpya.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni kama ni kama X, Instagram na na na pia Whatsapp Whatsapp mimi huitumia sana kufanya mawasiliano na watu. Alafu Instagram mimi hufanya mawasiliano kidogo na kuangalia video. Alafu X mimi huangalia huko habari kama kitu kipya kimetokea. Mimi sana sana hukipata X.

Mahali pa ibada mi huenda mara moja kwa wiki, sana sana Jumapili. Mi huenda huko ili nijumuike na wenzangu. Tukae chini tuombe Mungu na tuongee kuhusu mambo yajayo. Mi sanasana huenda kanisa ili nimuombe Mungu na kuongea na watu, kusocialize na watu.

Hali ya hewa ya leo ni ya jua lakini si jua jua la kuchoma sana. Najisikia mimi mwenyewe sina jua, sina joto sana ama sina baridi. Nipo hapo katikati tu. Nimevaa nguo za kawaida shati na kaptula refu. Halafu, anapenda hali hii ya hewa kwa sababu ni hali ya utulivu. Haina joto jingi na au baridi nyingi Mi sana sana hutaka kukaa tu niangalie hali ya anga na nijue ninaezafanya.

Nina wiyainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu. Ninaweka saa ya kazi, ninatimiza kazi muhimu mapema, nikimaliza naachana na kazi kabisa huwa natenga muda wa familia na kupumzika pia. Halafu ninatunza usingizi, hii hunisaidia kubaki makini na thabiti.

Utaratibu wangu wa chai, mimi hupendelea kunywa chai sana. Niki amka asubuhi after kufanya yoga, huwa na kunywa chai. Kahawa nisipendelei kuikunywa kwa sababu ni expensive. Huwa na iandaa kwa kutumia maji na majani, tu situmi maziwa hata. Huwa napenda kukunywa chai nikiwa nyumbani. Kama sijakunywa chai asubuhi huwa siji hisi kama nina nguvu ya kufanya kitu chochote.

Ndiyo napenda michezo ya ubao hufanya kufikiria iwe kwa mpangilio na penda chess na scrabble kwa sababu huimarisha umakini na maamuzi huwa nafaa kwa muda wakupumzika na kuliangalia na wengine.

Ndio, natumia mfumo wa usalama wa vidole. Natumia kufungua simu yangu. Pia ninadhibitisha programu za benki. Hio hupunguza hatari ya mtu mwigine kupata taarifa zangu. Huni rahisishia ufikiaji wa haraka bila nenosiri.

Mfereji wa TV ninaofuata zaidi ni KBC na pia Citizen TV kidogo. Kwa sababu wao hutoa habari ya kimataifa na za ndani za kitaifa. Hizi huwaa zinanifaa sana kikazi yangu ya annotation na sauti pia. Pia BBC Swahili kwa uchambuzi wa kimataifa.

Najihizi vizuri na kujiamini kuhusu wasilisho wangu kwenye Data Force na Upwork. Kwani maoni ni mazuri na malipo ya nakuja kwa wakati. Hii inanipa motisha ya kuendelea na kazi ya annotation.

Mimi shughuli zangu za wikendi huwa nyingi. Tukianza wikendi mimi huwenda na marafiki mali pazuri, tunakunywa pombe, tunakula nyama choma na tunafurahi. Mambo ya kawaida yenye huwa nayafanya, ni kutembelea orphanage home, penye watoto walio fiwa na wazazi, tunawapelekea vyakula na vitu zingine za kutumia. Nikisha maliza hayo, hizo vitu na marafiki, wanarudi kwangu, nanakaa kwa nyumba na nalala.

Lengo la muda mrefu kazini huwa ni mtaalamu wa hali ya juu wa annotation ya sauti na video ili kufika mapato ya miezi kama dola elfu moja kutoka Data Force na Upwork. Pia nataka kuanzisha kitu kidogo ya annotation hapa Nairobi.

Napenda majira ya masika ya kwanza March, hadi May. Hapa Nairobi zaidi kwani mvua na hewa baridi hutuliza na hufaa kwa kazi yangu ya annotation. Majira mengine ambayo mimi huyapenda ni June to September. Kwa sababu hukuwa na baridi kidogo na ni mazuri ya kufanya kazi pia. Kitu ilichonifanya nipende majira haya ni baridi na hewa mzuri. Ndiyo, ni hayo tu.

Ninauzoefu wa moja kwa moja wakati mkuu mpira wa baseballi. Kwani mchezo haujapata maarufu sana hapa Nairobi. Lakini nimeangalia mechi za MLM kupitia TV wakati wa annotation ya sauti na mazungumzo ya michezo. Uhusiano wa kazi yangu ni nikusikiliza ripoti ya baseballi ili kutoa maelezo sahihi ya sauti za watoa maoni kwenye hisia kali. Hii inanisaidia annotation na mazungumzo ya kimataifa. Kitu kulichotokea cha ajabu ni team ya Karyobanki Sharks walipigana na team ya Mathare United hio ndio kitu ya ajabu sana nilijihisi mdhaifu moyoni kwa sababu sikuwa natarajia kitu kama hicho kifanyike. Na nikifikiria kuhusu wakati huo, huwa napata huzuni sana na ninajipa moyo kwamba kitu kama hicho hakitawahi tokea.